Kusema ukweli mimi so mpenzi wa mpira wa kikapu, lakini miongoni mwa wachezaji maarufu ambao nafahamu kwenye mpira wa kikapu ni Lebron James. Lebron James ni mchezaji mwenye rekodi mbali mbali ambazo zinaakisi ubora wakile uwanjani. Hivo miongoni mwa watu ambao nawkubali ni yeye, kutokana ukiona mtu yeyote anasifiwa kwenye sekta fulani, basi ni lazima kuna kitu cha ziada ambacho wanacho kwenye ubora wake. Kwa hivyo.

Ndoto yangu kubwa ni kuweza kuwa na uhuru wa kiuchumi na ndio mana ili kuipambania ndoto hiyo na kuifanya ifanikiwe huwa nafanya kazi kwa masaa ya ziada lakini na kujiongezea majukumu ambayo najua baada ya muda yatanizalisha matunda kwanza kunikutanisha na watu sahihi lakini pia kadri ninavyozidi kuwahudumia watu naongeza wigo wa kufanya huduma zangu ziwafikie watu mbalimbali hivyo pia kuongeza kipato changu. Lakini pia ili kufikia ndoto hiyo huwa nahakikisha najifunza ujuzi mbalimbali na maarifa ya kiteknolojia na dunia ambao inategemea mifumo ya kiteknolojia hili kufanyaje, kufanikiwa kwa hivyo ni miongoni mwa ndoto yangu kubwa ni kuwa na uhuru wa kiuchumi.

Mimi kwa kweli napendelea kitanda ambacho ni kizuri. Lakini pia hata kama ni kizuri napendelea kile ambacho ni kigumu na kinaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi. Kwa sababu mara nyingi kitu kuwa kigumu kuna kesi pia. Thamani ya pesa yako. Kwamba hiki kitu nilikinunua labda tuseme kitanda nilichonunua kitadumu kwa muda gani. Kwa hivyo, kikiwa ni kigumu mimi naamini kinaweza kudumu lakini kisiwe tu kigumu kiwe na uzuri na chenye kupendeza pia.

Miongoni mwa zana za dijitali ambazo natumia kila siku kwanza kabisa ni kumpyuta mpakato yaani laptop hii ni kifaa mbacho kina nisaidia kukamilisha kazi mbali mbali za watu kwanza ya kusajili makampuni, kusajili vikundi, vya kijamii lakini pia kufanya maombi ya leseni mbali mbali za biashara lakini kifaa kingine ni simu ya mkononi lakini inanisaidia kufanya mawasiliano mbali mbali na vitu kama hivyo lakini pia kifaa kiingine ni mouse au kipanya ambacho kinanisadia kufanya vitu mbali mbali kwenye kompyuta yangu.

Kwa kweli mimi napenda sana kula samaki, yaani ukiniwekea nyama labda ya mbuzi au ng'ombe alafu ukaniwekea na nyama samaki mimi bila shaka, nitakimbilia kwenye samaki, kwa sabu, samaki ni, hawa wana minofu ambao naipenda sana, hasa ukimkuta ni samaki wa kukaangwa. Hivo mara nyingi mimi napendelea, samaki kuliko, chakula kingine.

Mimi nimewai kuona mandhari mbali mbali nzuri, miongoni mwa mandhari nzuri ambazo nimewai kuziona, ni mandhari ya kijijini kwetu Tanga Mtae, mji ambao una milima inayochuruzika maji lakini pia una miti mikubwa, misitu lakini ina mimea ambayo inakuwa kwa kasi sana, hivo unakutana na migomba ambayo ina ndizi, unakutana na viazi vitamu, viazi vile mbatata, nyanya zinaota za kutosha, na vitu vingi sana. Kwa hiyo yale ni mandhari ambayo nayapenda, kwa hiyo kimpa moja na baridi yake ambao inakufanya uwe ata ukilala unalala kwa amani bila joto lolote.

Mimi napendelea chakula chenye ladha tamu, ladha ambayo haichoshi kabisa. Kwa mfano, mimi ni mpenzi wa ndizi za kuchemshwa ambayo vinachanganywa na viazi. Mimi ni mpenzi wa vyakula kama hivyo, yaani vya aina hiyo tu tokea nikiwa mdogo. Na familia yangu yenyewe inafahamu kwamba hatibu, anapenda vyakula ambavyo vya asili asili magimbi, viazi, ndizi na vitu vya aina hiyo.